Ninapoanza kazi kwanza napenda kumshukuru Mungu na kumuomba Mungu anisaidie kufanya kazi hiyo kwa ufanisi. Pia na kuhakikisha naweka noti ama hakiki ya kazi ninazotaka kufanya kwa siku na kuweza kuzikamilisha manake ratiba naangalia kazi nilizonazo kwa siku husika naziandika chini na kuekea muda ili niweze kuzikamilisha kwa wakati huo.

Mahali nilipoenda, nilienda mbuga za wanyama ya Serengeti. Hakika nilifurahi kuwaona simba na wanyama wengine, pamoja na twiga, pamoja na zebra, kwa rangi yake. Hakika nikiwa mdogo, niliona ni faraja kubwa kuwaona wanyama wale. Kwa ubinafsi ilikuwa faraja na ilikuwa sehemu mzuri ya kujifunza na kuona wote wa asili na mazingira mengine.

Apana katika kitu ambacho nilijitahidi na nilipambana ni kuhakikisha kwamba, macho yangu yanakuwa salama wakati wote ili nisivae miwani. Na sio kuvaa ama kuvaa miwani ni udhaifu apana. Inakusaidia kuona na kupata uoni mzuri zaidi lakini binafsi sivai miwani niko kawaida.

Napenda kusoma vitabu vyenye hadithi, vitabu vya hadithi sana sana kwa sababu ninaamini hadithi zina mambo mengi kutufunza, kutuelekeza, kutushauri na kuona namna gani tunaweza kuishi vyema kwenye maisha yetu hivyo, vitabu ninavyopenda sana kuvisoma ni vitabu vya hadithi.

Sahi kabisa natumia mfumo wa usalama wa vidole kwenye simu yangu kuhakiki, kwamba simu yangu iko salama wakati wote, ukiondoa neno la siri basi mfumo wa usalama wa vidole pia ni sehemu ya ulinzi. Wa vifaa kama simu, kompyuta, pamoja na milango ya nyumbani na vitu vingine kama vionamu na hivyo natumia mfumo wa usalama wa vidole kwenye simu na kwenye laptop.

Sikutaraji uniulize swali kama hilo lakini mara mbili kwa siku asubuhi pamoja na jioni baada ya kurudi kutoka kwenye mizunguko ya kazi pamoja na vitu vingine basi nachukua mara mbili kwa siku naweza nikaingia bafuni na kuoga na kuweka mwili wangu safi.

Na inategemea na wa hali niliokutana nayo kwa wakati huo. Lakini napendelea kusoma kama ni kitabu na vitu vya kujifunza na napenda pia kuandika. Ikiwa ninasoma vile vitu ambavyo natamani kujifunza natamani kuvielewa kwa muda mrefu. Napenda kuandika kwa ajili ya kutunza kumbukumbu yangu nitakapohitaji kwa wakati mwingine hivyo. Kusoma na kuandika inategemea na hali ninayokutana nayo kwa wakati huo. Nikijifunza na sana nikisoma nasoma kitabu na nikiwa nataka kuchukua hatua muhimu kutoka kwenye kitabu kile basi naweza kuandika.

Na tunasherehekea mwaka mpya kwa hasa nimeona kwa kupiga madebe kupiga vigelegele, kelele, za furaha na shangwe kwamba tumeona mwaka mwingine basi pia na kusherehekea ibadani kwa kuenda ibadani, kumshukuru Mungu na kuomba Mungu atupe neema tena ya kuendelea mwaka mwingine mpya salama.

Mara nyingi napenda kusikiliza muziki wa nyimbo za injili. Na kwa nini muziki huu basi ni muziki ambao unatuliza nafsi wakati ambapo unakuwa na magumu, unayopitia, shida, mbalimbali. Napenda napousikiliza muziki huu basi weza kuleta ushauri wa mawazo, kuleta amani na furaha, kuona kuna namna naweza nikafanya, nikasonga mbele zaidi. Na pia muziki huu unabeba maudhui mazuri ambayo yanakubalika katika jamii.

Hekima nimejifunza maishani ni, kunyamaza na kusikiliza kwanza kabla ya kujibu. Haya ni hekima. Pindi mtu anapokuongelesha basi jaribu kusikiliza kwanza kabla huja jaribu, kumjibu ama kuongea pia. Inakusaidia kutambua mawazo na hisia za mtu anazoziongelea na inakupa fursa ya kujipanga na kujua ni namna gani utakao mjibu na itaka kujibu. Kwa hiyo hekima hii ni nzuri kusikiliza kwanza kabla ya kujibu.

Mara nyingi asubuhi kwanza napenda kuanza na maji ili kuupa nguvu viungo nyama na mishipa wajua mwili umeamka tena kwa ajili ya siku nyingine na mara nyingi napenda kunywa supu ama supu ya nyama ama supu ya maharage ndiyo ninapenda kuila mara nyingi asubuhi.

Ndiyo na teknolojia ya sauti ni teknolojia muhimu sana kwa ajili ya mawasiliano kwasababu bila teknolojia ya sauti basi hatuwezi kuwasilisha ujumbe kwa muhusika kwa haraka zaidi. Mawimbi ya sauti ya nasafiri kwa muda mfupi na kwa haraka hivyo yanaweza kumfikia muhusika na kupata mawasiliano kwa haraka.

Kwanza kwa kujali muda, pia kwa kuweka kazi, pamoja na muda sahi wa kuitimiza, hivyo kwa namna hiyo nashughulikia muda vema, pia kwa kuhakikisha nina saa, ambayo itanipa majira sahihi kwa wakati huo, ili niweze kuona, ninaenda kwa muda gani, katika kazi fulani, ili iweze kukamilika ndani ya muda huu.

Mzozo wa kazi ya ambao umenifundisha zaidi ni pamoja na kusikiliza maoni ya wengine. Wanajua unapofanya kazi basi ni kweli unaweza ukawa ni mtu sahihi kwenye kazi hiyo lakini pia maoni ya watu unaweza kuboresha kazi yako zaidi. Hivyo kutokana uzoefu ninaopata umenifundisha kuwa na wajibu wa kusikiliza wengine na kupokea maoni yao na kuyafanyia kazi. Huenda aka boresha kazi yako ikawa njema zaidi.

Ndoto yangu kubwa ni kuona ninafika mbali kikazi, kielimu, kinafasi, hasa kwenye uongozi, kuona nafikia malengo yangu binafsi. Tunaeza tukawa tuna ndoto nyingi lakini tumeeka ndoto ya kuweza kuyafikia malengo yetu binafsi. Hivyo kwangu ni ndoto kubwa nahitaji kufika malengo yangu ambayo naamini yatakuwa makubwa zaidi na kuonyesha ukubwa wa ndoto hiyo.

Kipao mbele pa kikubwa kazini kwa mawasiliano, basi ni ujumbe. Nikisema ujumbe, maana ake iwe kwa vivyovyote, natamani kufikisha kitu kwa mtu mwingine, basi unaeza kutumia ujumbe, za kwa SMS ama kwa kutumia karatasi kuhakikisha jambo hilo linamfikia na la nifanyia kazi kwa wakati huo. Kwa kuwa ni mawasiliano, napenda tuwasiliane kwa haraka ili tuweze kuipeleka kazi ile vyema.